Uzoefu ambao umenifundisha sana katika kazi ni kuchukulia mapungufu ya wengine na kujifunza kupitia mapungufu ya wengine. Katika kazi hutaki kudharau wala kuchukulia faida katika mapungufu ya mtu mwingine au kumwonea wivu mwingine kutokana na uwezo wake.

Moja ya mafanikio makubwa ambayo nimeyapata kazini ni kuingiza kipato na kujenga timu kubwa ambayo tunasaidiana sana katika maswala mbali mbali ya kikazi na kimaisha. Nimefanikiwa kujienga timu kubwa sana ambayo ndiyo inanipa chachu mimi ya kuendelea kupambana na kufanikisha malengo ambayo tumejiwekea kwenye kazi yetu.